Mimi hufanya mambo madogo kila siku kulinda mazingira kwa mfano napunguza kutumia plastiki, kurudia, kutumia vitu baada ya kutupa na kuhifadhi nishati nyumbani. Pia napenda kupanda au kushika mimea wakati inawezekana. Najaribu pia kuelimisha wengine kwa vitendo vyangu vidogo kwa sababu hata hatua ndogo zinaweza kufanya utofauti mkubwa kwa mazingira. Kwa jumia au kwa jumla, kufanya vitu vidogo ni hatua ya kuelekea dunia safi na endelevu.

Napendelea kusoma zaidi, lakini pia napenda kuandika wakati kuna jambo la muhimu la kushiriki. Kusoma kunanipa maarifa mapya, mawazo tofauti na kuna saidia kuelewa mambo vizuri. Kuandika kunanisaidia kueleza hisia zangu au kufikiria kwa kina. Kwa ujumla, kusoma kuwa msingi, kusoma huwa msingi na kuandika ni njia ya kutumia kile nilicho jifunza.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hufanya mambo machache ili kujiandaa vizuri kwa usingizi. Kwanza, napumzika kidogo na kupunguza shuguli za kazi au simu. Kisha mara nyingi hufanya shuguli za kutafakari au kutafakari kidogo kuhusu siku iliyopita. Baada ya hapo, napanga mambo madogo ya kesho ili nisilegeke na kuweza kulala kwa amani. Mara nyingine, mimi hufanya mambo tulivu kama kusoma au kusikiliza muziki mdogo. Hili kujisikia tulivu na tayari kwa kulala.

Mimi huoga kila siku au angalau mara moja kwa siku. Kuoga kunanisaidia kuhisi safi, kuwa macho na kuwanza siku au kulala kwa hisia nzuri. Wakati mwingine, kama siku ni yenye shuguli kidogo, mimi huenda nikapunguza kidogo, lakini kwa kawaida ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Ndiyo napenda asali sana, napenda ladha yake ya asili na faida zake za kiafya. Mara nyingi hutumia kwenye chai au pamoja na chakula kidogo kidogo wakati mwingine naipaka kwenye mkate kama siagi. Asali hunipanguvu na hunisaidia kujisikia vizuri ni napo itumia.

Kazini na kutana na changamoto mbali mbali, moja ni msongo wa kazi, hasaa wakati muda mfupi wa kukamilisha majukumu. Pia wakati mwingine kuna mawasiliano yasiyo eleweka vizuri ambayo ya naweza kuchelewesha kazi. Changamoto nyingine ni kubadilika na mabadiliko ya ghafla kama ratiba au vipaumbele kubadilishwa. Hata hivyo, mimi hujaribu kukabiliana na changamoto hizi kwa kupanga kazi vizuri, kuwasiliana wazi na kubaki mtulivu.

Kwa kawaida mimi hupendelea suruwali zaidi, ni rahisi kuvaa, inafaa kwa kazi na shughuli za kila siku, na pia hunipa uhuru wa kusogea kwa urahisi. Sketi ni nzuri pia ila kwa kwa mfano mimi sio mwanamke, lakini kwa kawaida napenda suruwali kwa sababu ni rahisi na ya vitendo.

Mkate nao upenda zaidi ni mkate wa ngano mzima, au kwa lugha nyingine whole wheat bread. Napenda kwa sababu ni wenye afya, hunipa nishati na ni rahisi kula pamoja na chakula chochote. Pia, unanisaidia kuhisi ni mekamilika zaidi kuliko mikate ya kawaida yenye sukari nyingi.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara chache. Napenda ladha yake na urahisi wa kupata haraka. Hasa wakati niko busy au sina muda wa kupika. Hata hivyo, sipendi kula mara nyingi kwa sababu mara nyingi chakula cha haraka hakina afya kabisa. Napendelea kutumia chakula hiki kama mpango wa dharura au muda maalum. Si chakula cha kila siku.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna nipa amani na unyumbulivu. Napenda kuwa na muda wangu wa kupanga ratiba na mazingira ya kufanya kazi bila vishawishi vingi. Pia, kazi nyumbani hunisaidia kuhifadhi muda wa kusafiri na kunipa na fasi ya kustarehe kidogo wakati wa mapumziko. Hata hivyo, najua pia ni muhimu kuweka mipaka ili kazi isivurugwe na shughuli za nyumbani.

Kila mwezi kazini, mimi huweka malengo kwa kuwa wazi kuhusu matarajio ya kugawa, ya kuyagawa, hatua, kwa hatua. Kwanza ninaangalia malengo makuu ya kampuni au timu yangu. Kisha nadhani ni kazi gani inaweza kusaidia kufanikisha malengo hayo. Baada ya hapo, ninaweka malengo madogo yanayoweza kupimika ili kuhakikisha napiga hatua kila wiki. Pia mimi huangalia mpungufu au changamoto zinaweza kuibuka na kupanga mbinu mbadala. Kila mwisho wa mwezi, mimi huangalia ni malengo gani niliofanikisha na ni wapi ninaweza kuboresha. Njia hii inanisaidia kubaki makini, kuwa na mpangilio na kufanikisha zaidi kila mwezi.

Kwa kawaida mimi hupenda rangi nyepesi au za utulivu kwa ukuta wa chumba, kama buluu ya mwanga, kijani hafifu au beige. Rangi hizi huni pahisia ya utulivu na husaidia chumba kuwa kitulivu na chaku pumzika. Badala ya kuwa na rangi kali zinazoweza kuwa na kelele kwa macho. Pia rangi nyepesi hufanya chumba kuonekana kikubwa na safi zaidi.

Mimi kwa kawaida natumia wifi nyumbani au mahali ambapo inapatikana kwa urahisi. Inanisaidia kuokoa data ya simu na ni thabiti zaidi kwa mambo kama kutuma barua pepe, kuvinjari mtandao au kufanya kazi. Hata hivyo, natumia data ya simu wakati wifi haipo kama nikitoka nyumbani au kwenye safari. Hili kubaki kushirikiana, kwasiliana au kufikia taarifa muhimu.

Kwa kawaida napenda filamu za drama na za maisha halisi. Napenda filamu zinazo niweka ndani ya hadithi yenye hisia zinanifundisha kitu au kunipa mtazamo mpya wa maisha. Mara nyingi pia napenda filamu ya vituko au ucheshi kwa sababu hunifanya nijisamehe na kupumzika baada ya siku ya shughuli nyingi. Kivi yangu napenda filamu ambazo zinanifurahisha lakini pia zinanifundisha au kuniacha nikifikiri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara. Michezo ya video hunifurahisha na kunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Pia hunipa changamoto kidogo ya akili kama kufikiri haraka, kupanga mikakati na kufanya maamuzi. Hata hivyo, siwezi kucheza kila siku kwa muda mrefu. Napendelea kuweka muda wa kupumzika na kuzingatia kazi au masuala mengine.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mitandaoni, hasa kabla ya kufanya uwamuzi muhimu. Maoni haya unisaidia kuelewa uzoefu wa watu wengine, na kupata picha halisi ya bidhaa au huduma. Hata hivyo, na chukua maoni kwa busara, kwa sababu si yote ni sahihi. Napenda kusoma maoni mengi tofauti ili kufanya waamuzi uliobora zaidi.

Kampuni moja ya teknolojia ninayoiamini kwa sana ni google. Ninaiamini kwa sababu ina bidhaa na huduma nyingi ambazo watu wengi hutumia kila siku, kama utafutaji, ramani, barua pepe, na zana za kazi. Pia inaendelea kubuni na kutoa suluhisho ambazo husaidia watu, kuwa na ufanisi zaidi na kupata taarifa kwa urahisi. Kwa ujumla, ninaona kampuni hii inafanya kazi kwa viwango vya juu na inaadhari nzuri kwa watu wengi duniani.

Wakati umeme unapokatika, kwanza na kuwa mtulivu na kuangalia kama ni tatizo la muda mfupi. Natumia simu yangu kwa tahadhari, nikiwa na data au wifi kama bado ipo. Na hupunguza matumizi ili kuokoa battery. Kama ni jioni, hutumia taa au mshumaa kwa usalama. Mara nyingine, hutumia muda huo kupumzika, kusoma, au kufikiria badala ya kutegemea vifaa vya umeme. Kukatika kwa umeme hunikumbusha kwa urahisi, kubadilika na kupanga mapema.

Ndio, napenda kuimba, hasaa wakati niko pekee yangu au nikisikia furaha. Kuimba unisaidia kujisikia huru, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muziki zaidi. Kuimba pia wakati mwingine ninaimba kanisani, wakati ambapo kuna kipindi chakusifu na kuabudu mweyezi Mungu.

Napendelea kutazama michezo kuliko kucheza. Kutazama hunipa burudani na kunanifurahisha sana. Hasa ninapoangalia timu au mchezo ninaopenda. Hata hivyo, wakati mwingine pia napenda kucheza mchezo kwa ajili ya mazoezi na kujifurahisha kidogo. Wakati ambapo napumzika.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wakiteknolojia. Haswaa unaohusiana na kazi na biashara mtandaoni. Ninapenda kujifunza vitu vinavyo nisaidia kukua kitaaluma na kuwa huru zaidi. Pia, ningependa kujifunza zaidi kuhusu mawasiliano na uongozi. Hili nifanye kazi vizuri na watu wengine na kuboresha uwezo wangu wa kufanya maamuzi.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi, wa muda na kujiweka nidhamu. Ujuzi huu utanisaidia kupanga kazi vizuri, kuepuka kuchelewesha mambo na kuongeza ufanisi kazini. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano, hasaa kusikiliza kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kufanya kazi vizuri na wengine na kujenga mahusiano bora.

Timu ya mchezo ninaifuata ni Manchester United napenda jinsi wanavyocheza, historia yao na jinsi wanavyojihakikisha wanashindana kwenye ligi kubwa. Kwa ujumla, kufuata timu hii kunanipea burudani na hisia ya ushirikiano na saa nikipitia mchezo yao ya marafiki.

Somo la sayansi nilalolipenda ni teknolojia ya habari au ICT. Napenda kwa sababu lina husiana na kompyuta, mtandao na suluhisho zaki teknolojia zinazohirahisisha maisha. Pia linanivutia kwa sababu linaendelea kubadilika na kunipa na fasi ya kujifunza mambo mapia kila wakati.

Iyo, napenda kucheza ngoma mara kwa mara. Mimi huifanya kama njia ya kujifurahisha tu, sio kama jambo la kutafuta au kuifanya kama kazi ya kawaida. Mimi hucheza ngoma kwa sababu inanisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kufurahia mziki.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua achebe. Napenda kazi zake kwa sababu anapiga picha halisi ya maisha, tamaduni na changamoto za jamii. Hadithi zake hunifundisha maadili, historia na mtazamo mpya wa maisha ya watu. Kwa ujumla, mimi huvutiwa na waandishi wanaoandika hadithi zenye maana na zinazofundisha kitu muhimu.

Kujiandaa kwa mkutano, mimi huanza kwa kusoma taarifa muhimu, kuhusu mada itakayozungumziwa. Ninaangalia malengo ya mkutano na huandaa maswali au hoja muhimu, ninazotaka kushiriki. Pia, huweka vipengele vya maandalizi kama kuandaa nyaraka, slides, au taarifa muhimu. Kabla ya mkutano, mimi hujaribu pia kuzingatia muda na mawasiliano, kuhakikisha nitaweza kuzungumza kwa uwazi na kwa ufasaha. Kwa njia hii, inanisaidia kuingia kwenye mkutano, mtulivu, tayari na mwenye kuwasilisha maoni kwa ufanisi.

Penda shirika langu kwa sababu lina mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano. Watu wanafanya kazi kwa timu na kusaidiana kufika malengo ya pamoja. Pia, napenda kwamba shirika linathamini uwajibikaji, kujifunza na ukuwaji wa wafanyikazi. Hili hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye utulivu, mafanikio na maana. Ningependa kujitegemea, kufanya kazi ninayoipenda, na kuwa na uwezo wa kusaidia familia yangu, pamoja na wengine. Pia, natamani kuendelea kuwa binafsi na kitaaluma. Huku nikiishi maisha yenye maadili na kuridhisha.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa busara, natumia kuwasiliana na familia na rafiki kupata taarifa muhimu na kufuata maswala yanayonivutia. Hata hivyo, najua mitandao inaweza kuchukua muda mwingi, hivyo huweka muda malum wa kutumia ili kubaki natija na kuzingatia mambo muhimu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa na uhalisi na ufanisi mkubwa katika kazi yangu. Ningependa kukuza ujuzi wangu, kushika nafasi ya uongozi, na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo makubwa ya shirika. Pia, nataka kujenga utu na heshima kazini. Kuhakikisha kazi ni na yofanya inaadhari, chanya, na inaongeza dhamani kushirika na wateja wake.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na salama, watu wengi wanaelewana na kusaidiana, jambo linaloifanya mazingira yake, yawe ya kirafiki. Pia napenda kuna huduma muhimu karibu kama vile maduka na usafiri, jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Kwa ujumla, mtaa wangu hunipa hisia ya nyumbani na utulivu.

Ndio, kwa kweli mimi naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa inaweza kuwa na changamoto kidogo. Ningetumia muda huo kupumzika, kusoma, kuzungumza na watu ana kwa ana, ila au kufanya shughuli za nje. Kuishi bila teknolojia kwa siku hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa usawa kati ya maisha ya digitali na ya kawaida.

Kila asubuhi ninapo amka kwanza na shukuru na kutulia kwa dakika chache. Kisha na kunywa maji na jinyoosha kidogo na kujiandaa kwa siku. Baada ya hapo, mimi huangalia ratiba yangu na kupanga vipa umbele vya siku hiyo. Mara nyingi hufuata kwa kuoga na kupata kufungua kinywa chepesi ili kuanza siku nikiwa tayari na mwenye nguvu.

Kwa mwaka mwezi ninaupenda zaidi ni disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu ni mwezi wa sherehe, faraja na kuungana na familia na marafiki. Pia, disemba hunipa nafasi ya kutafakari mwaka ulioisha na kupanga malengo mapya kwa mwaka ujao. Kwa ujumla, ni mwezi unaonipa hisia ya furaha, utulivu na matumaini mapya.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Huwa inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na kazi kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kijami. Pia, mimi huitumia kujivinjari mitandaoni, kujifunza mambo mapya na kupanga shughuli za siku kwa siku. Kwa ujumla, simu yangu ni chombo muhimu cha kunisaidia kubaki nikiwa nimeunganishwa na kuwa na mpangilio.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna ushirikiano, heshima na usaidizi katika wafanyakazi. Pia ni muhimu kuwa na uwekaji wa mipaka, utaratibu mzuri na rasrimali zinazo hitajika. Mazingira yenye mwanga mzuri utulivu na nafasi za kujifunza pia hufanya watu wajisikie vizuri. Mazingira mazuri ya kazi huchangia motisha, tija na furaha kazini.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kwanza ninajaribu kuelezea tatizo vizuri na kufafanua ni msaada gani ninahitaji. Kisha, huwasiliana na mwenzangu au meneja ambaye anaujuzi na uzoefu wa kunisaidia. Mara nyingine, huchukua muda kusoma mwongozo, kutumia zana za rasilimali, au kufanya utafiti kabla ya kuuliza. Njia hii husaidia kupata msaada unaofaa na haraka. Huku pia ikinifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto kama hiyo siku za usoni.